Nao, naoga mara mbili kwa siku. Hiyo ni asubuhi ninapoelekea kazini na jioni ninapotoka kazini. Ni kwa sababu kuoga asubuhi kunanisaidia kuwa mchangamfu. Na pia kuoga jioni kunanisaidia kutoa uchovu wa siku nzima. Na pia inanisaidia kufunguka kimawazo kufikiria vema.

Ndiyo, ninapenda sana kulima bustani, hasaa matunda na mboga, hii ni kwa sababu kulima bustani husaidia kuzalisha vyakula kwa wingi na maradufu ukilinganisha na sehemu zingine. Pia ni sehemu mwafaka kwa sababu ya hali nzuri ya anga na mvua ya wastani, ambayo inasaidia mimea kukua.